Sijawai kujifunza kupiga gitaa kwanjia rasmi, lakini nimewai kuwa na hamu kubwa ya kulijua. Kuna nyakati nilikua nikitazama watu wakipiga gitaa na kuvutiwa na jinsi wanavyo weza kuunganisha sauti na hisia kupitia ala hiyo. Hili lilinifanya nijifunze misingi yake kidogo kwa kujitafutia maarifa kama majina ya kamba na mikono ya msingi. Ingawa siku fikia kiwango chakupiga nyimbo kikamilifu. Hata hivyo, bado nalichukulia gitaa kama ala nzuri sana ya kuvutia sana na ningependa siku moja niweze pia mimi kujifunza kulipiga ala hii kwa jinsi ama umakini zaidi na wamanufaa zaidi.

Ninashugulikia wateja kwa kuwaheshimu na kuwasikiliza kwa makini kwanza ili kuelewa mahitaji yao halisi. Huwa najihitahidi kuwa mtulivu, mkweli na wazi katika mawasiliano yangu. Nikihakikisha mteja anajisikia kudhaminiwa na kueleweka. Kabla ya kutoa suluhisho, nachukuwa muda kuchambua tatizo au ombi lao ili kuepuka kutoa majibu ya haraka yasio sahihi. Pia, ninazingatia kutoa huduma kwa wakati na kwa ubora. Nikitimiza ahadi ninazotoa au kueleza mapema endapo kutakuwa na changamoto. Ninapokutana na mteja mwenye malalamiko nachukulia hilo kama fursa ya kuboresha huduma kwa kusikiliza bila kujitetea na kutafuta suluhisho linaloridhisha pande zote. Kwa ujumla nalenga kujenga uhusiano wa muda mrefu na wateja kwa kuzingatia uaminifu, uwajibikaji na huduma bora.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano pale inapohitajika. Video hunisaidia kueleza mambo kwa uwazi zaidi. Hasa pale ambapo maelezo ya maandishi au sauti pekee hayatoshi. Kupitia mawasiliano ya video ni rahisi kuonyesha michakato, vielelezo au hatua fulani moja kwa moja. Jambo linalo punguza, mchanganyiko na kuokoa muda. Pia, video hunisaidia kujenga uhusiano mzuri zaidi kwa sababu inaruhusu mawasiliano ya ana kwa ana. Hata kama ni kwa njia ya mtandao. Hii huongeza uaminifu na huifanya mawasiliano yawe ya kirafiki na yenye ufanisi zaidi. Hasa katika kushugulikia wateja au kufanya kazi na timu. Kabisa.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu cha utaaluma na uaminifu katika kile ninacho kifanya. Lengo langu ni kuwa mtaalamu anayetambulika kwa kutoa suluhisho zenye thamani, zinazo tatua matatizo halisi na kuleta matokeo chanya kwa watu au taasisi ninazo fanyia kazi. Ninataka kazi yangu ionekane kupitia ubora, nidhamu na mchango halisi katika maendeleo. Pia natamani kukua kitaaluma na kibinafsi kwa kuendelea kujifunza, kupanua ujuzi wangu na kuchukua majukumu makubwa zaidi. Hatimae nataka kazi yangu iwe na athari chanya ya muda mrefu iwe ni kwa kusaidia biashara kukua kuboresha mifumo au kuhamasisha wengine kufikia malengo yao kwa bidii na madili mema.

Naam, nina wiainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu kwa makini na kueka vipaumbele vinavyoeleweka. Huwa najitahidi kutenga muda maalum wa kazi na muda wa kupumzika ili kuepuka kuchanganya sana majukumu ya kikazi na maisha kibinafsi. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa umakini zaidi wakati wa kazi na kufurahia muda wangu binafsi bila mawazo ya kikazi. Pia, ninajifunza kusema hapana, pale inapobidi ili kuepuka mzigo wa kazi usio wa lazima. Ninahakikisha napata muda wa kupumzika, kufanya shughuli ninazopenda, na kuwa na watu wa karibu nami. Kwa sababu, naamini afya ya akili na mwili ni msingi kwa ufanisi kazini. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kudumisha uwiyano mzuri unaonisaidia kuwa na tija kazini na kuridhika mimi binafsi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kwa mara, hasaa inapolingana na mazingira au shughuli ninazofanya. Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua na wakati huo huo hunipa mwonekano nadhifu na wa kujiamini. Pia, ninaiona kama sehemu ya mtindo wangu wa kawaida, hasaa ninapokuwa kwenye shughuli zisizo rasmi. Hata hivyo, si lazima nivae kila wakati. Nachagua kuvaa kofia kulingana na hali, mavazi niliovaa na mahali nilipo. Ili kuhakikisha inaendana vizuri na muonekano na heshima ya mazingira ambayo nahusika. Kofia pia naipenda kwa sababu inaweza kuzuia miale ya jua. Unapoangalia wakati huu wa msimu wa jua kali, kofia huweza kukusaidia kujilinda dhidi ya miale ya jua mikali.

Kwa sasa, ninajihusisha na masomo na kazi zinazohusiana na teknolojia ya taarifa na matumizi yake katika kutatua matatizo ya kibiashara na kijamii. Masomo yangu yamenipa msingi mzuri katika mifumo ya taarifa, programu za kompyuta na uchambuzi wa data. Jambo linalonisaidia kuelewa jinsi teknolojia inaweza kuboresha ufanisi na maamuzi katika taasisi mbalimbali. Kazini ninajikita katika kutumia ujuzi huo kwa vitendo iwe ni kubuni au kuboresha mifumo. Kusaidia watumiaji wa teknolojia au kushiriki katika miradi inayolenga kuongeza ufanisi wa kazi. Ninadhamini sana kujifunza kwa vitendo, hivyo kila kazi au mradi ninaoufanya ninauona kama fursa ya kukuza ujuzi wangu na kujiandaa kwa majukumu makubwa zaidi katika taaluma yangu.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza kuchambua kwa makini namna kazi inavyofanyika kwa sasa ili kubaini changamoto, urudufu wa kazi na hatua zisizo na tija. Baada ya hapo, hutafuta njia rahisi na bora zaidi za kufanya kazi. Kama kutumia teknolojia, kuondoa hatua zisizo za lazima au kubadilisha mpangilio wa kazi ili kuokoa muda na rasilimali. Pia, ninahusisha maoni ya wale wanaohusika moja kwa moja na mchakato husika kwa sababu wana uzoefu wa vitendo unaosaidia kubaini maboresho yanayofaa. Baada ya kufanya maboresho, hufuatilia matokeo ili kuhakikisha mabadiliko yameleta tija inayotarajiwa na endapo kuna mapungufu hufanya marekebisho ya ziada. Lengo langu ni kuhakikisha michakato inakuwa rahisi ya haraka na yenye matokeo bora zaidi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuwa na mtazamo wa udadisi na kujifunza kwa vitendo. Mara nyingi huanza kwa kusoma au kutazama maudhui yanayohusiana na jambo jipya. Kisha ujaribu kulitumia kwa vitendo ili kulielewa kwa undani zaidi. Njia hii hunisaidia kukumbuka haraka na kuona thamani halisi ya kile ninachojifunza. Pia napenda kujifunza kupitia kushirikiana na wengine, kuuliza maswali, kusikiliza uzoefu wao na kubadilishana mawazo. Huwa naweka malengo madogo ya kujifunza na kujipangia ratiba ili kuhakikisha maendeleo ya taratibu lakini ya uhakika. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kujifunza mambo mapya kwa ufanisi na kuyaunganisha na kazi au maisha yangu ya kila siku. Kabisa.

Ninaongeza uzalishaji wangu kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipa umbele kulingana na umuhimu na muda. Huwa natumia orodha ya kazi na kugawanya majukumu makubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili yawe rahisi kuyatekeleza bila kuchoka haraka. Hii unisaidia kuzingatia kazi moja kwa wakati na kuepuka msongamano wa mawazo. Pia, nina hakikisha napumzika ipasavyo na kuthibiti muda wangu vizuri ili kuepuka uchovu kupita kiasi. Huwa najitenga na vitu vinavyo ni vuruga kama matumizi yasiyo ya lazima ya simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Kwa kuzingatia nidhamu, mapumziko na kujitathmini mara kwa mara. Naweza kudumisha uzalishaji wajuu na ubora mzuri wa kazi ni nayofanya.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video wakati mwingine kama njia kupumzika na kufurahia burudani. Michezo ya video hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya kutumia mbinu za kufikiri kimkakati na pia kuunganishwa na marafiki au watu wengine mtandaoni kwa njia ya kushirikiana au kushindana. Hata hivyo, napendedea kueka muda maalumu wa kucheza ili isiadhiri shughuli zangu muhimu za kila siku. Kwa hivyo, ninajitahidi kuwa na uiano mzuri kati ya brudani na majukumu yangu mengine ili kuhakikisha micheza ya video inakuwa sehemu ya maisha yangu kwa njia yenye faida.

Kinachonifanya nicheke ni pale ninapokutana na mambo ya kuchekesha yanayojumuisha ucheshi wa akili matusi ya kipumbavu au hali za kuchekesha zisizotarajiwa. Kwa mfano, utani mzuri kati ya marafiki au hadithi za watu waliokutana na changamoto la kawaida lakini wakazitolea majibu ya kichekesho huwa hunifanya nitabasamu sana. Pia, mimi hucheka sana ninaposhuhudia tabasamu na furaha ya watu wengine. Hasa wakati wa matukio ya kijamii au michezo hali yoyote inayolenga kuleta mwanga na raha hata pale mambo yanapokuwa magumu. Huwa ni chanzo kizuri cha kicheko kwangu mimi binafsi.